Ndiyo napenda kula chakula kitamu wanza ka sababu kina ufuraisha mwili wangu Pili kinafanya mimi nione raha ya kutumia jasho langu au nguvu zangu kwenye kutafuta ela Tatu kinanipatia afya njema na kina nikinga na maradhi yambawe hayana umuimu kwenye maisha.

Mana nyingi muda wa mwisho naushughulikia kwanza kwa kujiandaa ili kwa ajili ya kumaliza kile ninacho maliza nikimalize vizuri na pia muda wa mwisho naushughulikia ili niweze kuaanza kwa kile kipi kinachoingia na pia muda wa mwisho naushugulikia niangalia wapi nilipo kuseli niingie kwingine nukiwa na sahi.

Likizu ya ndoto yangu ningependa kuenda nchi ya Israeli na ningependa kuenda sehemi ya milimani na mijini. Na pia nakumbuka ningependa sana sana kupiga picha na kufahamu matukio yaliotokea zamani kipindi cha wana wa Israeli na pia ningependa kusafiri na mke wangu na kupumzika na kutembea nani.

Mimi napenda rangi nyeusi na rangi ya blue Kwa sababu rangi nyeusi sio rahisi kuchafuka na nikiitumia napata mwonekano mzuri Rangi ya blue ni kwa sababu ya timu yangu Ninaoipenda ina jezi za rangi ya blue dio maana nimeamua kuchagua rangi ya blue na pia nikivaa huwa inanifanya niwe na mwonekano mzuri.

Hapana sipendi kutembea msituni kwa sababu kwanza na hulka ya uoga Pili msituni naweza nikakutana na wanyama wakali ambao wanaweza wakanidhuru Tatu pia msituni naweza nikakutana na watu wa sio na nia njema ambao watakao ni zuru na pia msituni ni sipendi kutembea kwa sababu mara nyingine unaweza ukakuta ni sehemu ambapo kuna jangwa.

Ndio, napenda kujifunza mapya kwa sababu vitu vingi vya duniani. Kila kitu unapojifunza, unaongeza maarifa, unapunguza upumbavu kichwani, na unakufanya ujue dunia imetoka wapi, inaelekea wapi, na mahali ambapo dunia ipo. Na mambo mapya, yanakufanya, uzidi kufanya mambo yako kwa usahihi.

Mara nyingi napenda kununua vitu, dukani, kwa sababu kwanza ni bei rahisi, pili ni sehemu ambazo katika maisha yangu ya kila siku nimezoea, nne dukani kunafanya uweze ukakopa bidhaa nyingine na ukarudisha kwa wakati ambapo utakapopata pesa.

Zamani ndio nilikuwa na soma gazeti ila kwa sasa sipendelei kusoma kwa sababu taarifa nyingi huwa nazipata kwenye simu yangu ya mkononi au kwenye komputa yangu ya mpakato. Kitu hicho kina nifanya niwe na uzembe wa kufatilia kusoma magazeti. Labda magazeti yale yanayotumwa mtandaoni huwa ndiyo nayapitia vichwa vyake vya haba.

Mara nyingi nikiwa naitaji msaada kazini kwanza natafakari na mtu gani nitaweza kumshirikisha changamoto yangu pili na huwa natafakari namna gani naeza nikaituatua changamoto. Nne namfwata kiongozi wangu kumwelezea changamoto na kunipatia namna nzuri ya kuweza kuitatua changamoto hata wakati mwingine kupata.

Hapana sina ndege ya kufugwa nyumbani kwa sababu sifahamu namna ya kuwalisha, sifahamu namna ya kuwaendesha maisha yao. Mara nyingi sisi katika nchi zetu tumezuia ndege wakiwa wanaruka na kujitaftia wenyewe vyakula vyao vya kila siku hasa kwenye mashamba ya watu au kwenye maeneo mengi.

Mara nyingi napenda kusafiri na GPS kwa sababu GPS ni rahisi kuisoma pia haihitaji kusumbua kichwa kujua semu nilipo na unakuelekeza namna gani ya kufika na inakuelekeza tahathari pale ambapo kunatokea changamoto mbele.

Ndiyo, napenda kuendesha basikeli, kwa sababu basikeli inanipa pumziko, pia basikeli ni namna ya mimi kuweza kufanya mazoezi, pia basikeli inarahisisha watu kufanya shughuli zao za kila siku, watu wa hali ya chini ya watu wa siona kipato. Na basikeli huwa naieyendesha wakati ninapotaka kwenda sehemu flani huku chombo changu cha usafiri kimeharibika.

Mimi huwa nafanya masomo ya sayansi, hasa katika kitendo, kitengo cha maabara. Pia naweza kuulizia jinsi nilivoichagua, nimeichagua kwanza kwa sababu nilikuwa nimefaulu vizuri masomo ya sayansi, pili nilikuwa nimeinunua ili kiweze kunisaidia baadaye. Na kitu ambacho nilichokipenda zaidi kwenye yale masomo ni huduma au ni namna ambavyo nawatunza wagonjwa na kuwaelekeza. Na changamoto ndiyo tunapata kwa sababu changamoto hasa mwalimu asipoeleweka darasa.

Mara nyingi huwa naangalia vichekesho au movie za maigizo kwa sababu vichekesho Vinanifanya nijifunze vitu vingi katika jamii na zinanifanya niwe na furaha katika wakati nafanya kazi zangu za kila siku.Kwa hiyo huwa napata pumziko na pia napenda sana kupiga stori na ndugu jamaa na marafiki.

Siri salama huwa naliweka ili nisiweze kusambaza taarifa zangu binafsi kwangu na kwa wengine. Pia neno siri tunaweka salama ili iniepushe na wezi au jambazi ambao nawezo katurudisha sisi nyuma bila kusonga mbele na kufanikiwa.

Ndiyo, mimi ni mtu wakuamka mapema sana. Hili niweze kuanza na Mungu, kuenda, kanisani, baada ya hapo kujua, kwamba vinaitajika gesi na vinaitajika vitu vingine. Jambo hili yanifanya niwe mtu makini sana na nalaniyepusha na maradhi mengine, nalaniyepusha kufaamiana na watu.

Ndiyo mara nyingi napenda kutumia muda na familia yangu hasa kwenda kupumzika sehemu za beach au sehemu za starehe pili muda na familia yangu kunaitumia kwa kuwafundisha na kukaa nao kufahamu changamoto zao na kujua namna kuweza kuzitatua hizo changamoto wanazozipitia.

Njia ambayo nautumia kupumzika kwanza napenda kwenda mazingira tulivu, pili na pia hua nafanya mazoezi ya kuwa natafakari zangu binafsi na nakumbuka njia hii njilijifunza wakati na soma sekondari na hua natumia muda kama masaa mawili au matatu na pia huwa nahisi kuwa nimepumzika na kutoa msongo wangu.

Mkate wa fahari ndiyo unaopendwa sana kwa sababu mkate wa fahari ndani yake umetengenezwa na maziwa, karanga, mayai, ngano yenyewe. Kwa hiyo mkate huo huwa na ladha nyi nzuri na ladha ambayo haikifu na kila mtu anaeza akaitumia hata kama na.

Ndiyo napenda chakula cha haraka kwa sababu kwanza kinatunza muda pili kinanifanya niwe mtu wa kufanya vitu kwa haraka bila kuzembea zembea au kujivuta. Kitu hicho kinanifanya niwe mtu ambaye nina uhai vizuri kazini na una umakini mkubwa sana wakati nafanya kazi.

Kazi ninayochukia nyumbani hasa ni kazi ya kufua, kuosha vyombo na kuolesha mifogo. Kazi hizo huwa zinanifanya nisiendane na ratiba ambazo nimezipanga katika simu hiyo husika. Na pia kazi hizo huwa zinatufanya tutumie nguvu nyingi na kuchoka na kuwa kuna maendeleo machache sana na sana.

Na mahusiano mazuri sana na ndiyo maana huwa inafikia wakati wananipa zawadi na mimi nawapa zawadi Pia inafikia wakati tunaweza kushirikishana mambo mbali mbali na pia tukashauriana ili tuweze kuendeleza gurudumu ambalo walianzisha wazazi wetu ambao ni.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu kuna mazingira mazuri, kuna upepo mwanana, kunavutia, na pwani ndipo sehemu za starehe za maeneo yenye majimaji asilimia kubwa zipo. Kitu hicho, kitafanya sisi tuweze kuweza kupumzika vizuri.

Ndiyo, picha yangu nimeweka mtandaoni. Ili kama mtu anataka apanunue, aone kabisa kuna msingi, mkubwa na mzuri. Picha hizo naziweka mtandaoni kutaka kuonyesha hisia zangu na kutaka kujua watu wanafanyaje vitu vyao. Na kueka picha mtandaoni, unatufanya sisi tuwe wa.

Sherehe yangu ya kupendeza ni ile sherehe ambapo nitakapo pata mtoto wangu wa kwanza. Kwa sababu sherehe hiyo yanifanya kunaonyesha jamii kuwa mimi ni mtu halali na nimekamilika na ninaweza kutoa kiumbe jingine kutokana na mapenzi yako. Na pia sherehe ambayo nimependezwa ni ile hali ya chakula kipo mo.

Ndiyo napenda kucheza na watoto kwa sababu huwa wananikumbusha mambo mengi na wananipa akili na kunipa ujuzi namna gani mambo yanatakiwa kufanywa au mambo yanatakiwa kuenda ili tuweze kufika mbele na kuweza kuwalea katika misingi iliyobora watoto wetu na kupendeza.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kwanza, natumia kwenye kuingiza pesa, pili, naitumia kwenye kupumzika mimi binafsi, tatu mitandao ya kijamii, naitumia ili niweze kuwasiliana na watu wengine na kuona mambo ya jinsi yanavyoenda katika jamii zetu na familia zetu.

Mimi nahitaji kuimarisha sana sana ujuzi wa mtandaoni Digital skills ili niweze kupata pesa zangu nikiwa ndani na nimetulia. Na pia niweze kuekeza vizuri na ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kufanya biashara aina yoyote Hata kama tutakuwa tukipitia changamoto.

Huwa mara nyingi napenda kusali ninapoanza kazi kwa sababu sala yaniepusha na mavitu tofauti tofauti ambavyo vinaweza vika nidhuru na kusababisha mimi nisiweze kusonga mbele. Pili baada ya hapo huwa naanza kukagua madaftari na kueza kukagua mauzo na kueza kukagua manu.